Napenda kujifunza mambo mapya kwa kuyachanganya na maisha halisi na ya kufanya yawe na maana, si kwa kusoma tu bila mwelekeo. Kwanza uanza kwa kutafuta kwa nini jambo fulani ni muhimu ili nijue linanisaidia wapi. Jambo linalonipa motisha ya kuendelea kisha najifunza kwa kusoma, kusikiliza au kuangalia maudhui yanayoeleza kwa urahisi alafu nahakikisha nimeelewa kwa kuyafanyia mazoezi au kuyaeleza kwa mtu mwingine.

Ninapendelea mazingira ya kazi tulivu yenye mpangilio na yenye mwanga wa kutosha, ambapo ninaweza kuzingatia majukumu yangu bila vikwazo. Hapo ninapoweza kufikiri kwa kina, kupanga kazi kwa ufanisi na kufanya maamuzi sahihi. Zaidi, napenda mazingira ambayo kuna mawasiliano wazi na heshima kati ya wenzangu, ambapo kila mmoja anashirikiana kwa uwazi na malengo ya pamoja. Pia, napendelea mazingira yenye urahisi wa kutumia teknolojia na vifaa vinavyohitajika, ili kazi iendelee bila kuchelewa.